Wakati wa wasiwasi nafanya mambo haya yafuatayo ili kujituliza na kurejesha utulivu Mwanzo kupumua kwa kina Hii hunisaidia kutuliza akili na mwili Pili kusali au kutafakari Hii hunipa amani ya ndani na matumaini Tatu kusikiliza mziki mtulivu ambao hubadilisha hali ya mawazo nne kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi tano kuzungumza na mtu ninaye mwamini ili kushiriki hisia sita Kujiambia maneno chanya kama nitavuka hili niko salama.

Ndiyo, nimesafiri mahali pazuri sana. Miongoni mwa maeneo niliopenda zaidi ni Zanzibari na Diani Beach. Zazibari ilinivutia kwa fukwe zake safi, historia yake, na utamaduni wakipekee. Huku Diani Beach ikinipa utulivu wa bahari, mchanga mweupe na mandhari ya kupendeza. Safari hizi zilinipa mapumziko ya akili na kumbu kumbubzuri sana.

Tabia kathaa za watu zinaweza kuchukiza au kuumiza hasa zinapoathiri wengine kwa mfano Kudharau au kuwabeza wengine kudanganya kukosa heshima Unafiki kujifanya bora kuliko wengine kukosa kuwajibika kwa makosa yako Wivu uliopitiliza unosababisha chuki pamoja na kutumia wengine kwa masilahi binafsi.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa teknolojia hurahisisha maisha siku bila simu internet au televisheni inaweza kuwa nzuri kwa kupumzisha akili kujitafakari kuzungumza ana kwa ana na watu kusoma vitabu au kufurahia mazingira ya asili wakati mwingine mapumziko kama hayo uleta utulivu na uwazi wa mawazo.

Ndiyo napenda kuendesha baisikeli hii hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mazingira hasa asubui au jioni wakati hewa ni tulivu.

Kwa kawaida sipendi hospitali mara nyingi Labda mara moja au mbili kwa mwaka hasa kwa uchunguzi wa kawaida au inapombidi tu Nikijitunza vizuri kwa mapumziko kupiga zoezi au lishe bora huwa sihitaji kuenda mara kwa mara.

Napendelea kusasisha vifaa vyangu kila wakati vinapopatikana masasisho hasaa program za simu na kompyuta Hii husaidia kuhakikisha usalama utendaji bora na kupata vipengele vipya vinavyorahisisha kazi zangu kwa vifaa vikubwa au vifaa vya nyumbani mara nyingine mara chache, kwa mwaka inatosha ikiwa havina hitaji maalum.

Ningependa kuitembelea japani. Japani inanivutia kwa sababu ya mchanganyiko wake wakipekee wa utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa. Ningependa kuona mita ya mijini yenye muangaza na utulivu wakumbukumbu za kistoria pamoja na kuonja chakula cha hasili cha japani. Pia ufamika kwa ufuataji, wakanuni na usafi, jambo ambalo unifutia sana.